Wakati walikizo, mimi napenda sana kujistawishi na mambo ama matukio tofauti sana. Kama vile uigizaji, mimi ni mwigizaji na napenda sana kuwa mwigizaji. Ningependa sana, yaani ndoto langu ni kuwa mwigizaji maarufu sana. Ambaye atakayejulikana duniani mzima yaani duniani mzima na najua ipo siku ambayo itafika. Kwa hivyo mimi napenda sana kuwa mwigizaji katika ukumbi wetu hapa Nairobi unaoitwa Kenya national theatre hilo ni jambo moja ambalo napenda sana kufanya wakati wa likizo. Pia jambo lingine ambalo napenda ni kujiunga na vikundi vya aina mbalimbali. Kama mwaka uliopita Disemba, nilieza kujiunga na kikundi ambacho kilikuwa kinazungumza na kuwafunza wazee na wanachipukizi nchini mwetu kuhusu lishe bora. Kwa hivyo hilo ni jambo jingine ambalo nilifanya, tuliweza kuwafunza na kuwaelimisha makundi tofauti, tofauti ya wazee vijijini na mijini, kuhusu umuhimu na ubora, wa lishe bora. Pia likizoni napenda kujiunga na vikundi vya aina tofauti vya kanisa mimi ni mkristo kwa hivyo napenda sana kujiunga na vikundi vya wanachipukizi vya kanisani mwetu na kutengeneza makundi na pia napenda hata kama mimi si mwimbaji maarufu lakini pia napenda kuimba katika kwaya kwa hivyo hayo ni mambo ambayo mimi napenda sana kujistawishi likizoni mwangu. Na pia nikiwa katika likizo napenda kuwatembelea binamu na familia zetu. Nimezoea kuishi sana na dada yangu na mamangu. Na kwa hivyo wakati wa likizo napenda sana kuwatembelea. Pia marafiki. Nina marafiki ambayo nawapenda sana na wamo eneo mbalimbali kwa sababu ya kazi zao. Napenda kuwatembelea, napenda kutembelea binamu zangu, shangazi, na pia watu wetu kijijini. Kwa hivyo, likizo zangu napenda sana, yaani kujihusisha katika mambo ambayo yanatofautiana napenda sana likizo. Kwa sababu ni wakati wa kupumzika pia napenda kupumzika likizo, napenda kupumzika nalala inavyofaa natizama filamu naingia mitandaoni, naona mambo, natizama mambo ambayo yanayoendelea kwa hivyo likizo zangu, napenda kufanya mambo mengi, pia kujifunza, napenda pia kujifunza mambo kama vile densi, napenda pia kujifunza mapishi, mapishi ya aina mbalimbali wakati wa likizo.